Mimi binafsi naifadhi pesa kwa njia kadhaa kulingana na lengo wakati na hatari zinazo nifanya nirudi kuzichukua. So kwa hivo kituo changu cha kwanza kwa ya kuifadhi ni mpesa, naifadhi hapa kwa ajili ya mahitaji ya kila siku na dharura zinazo nikumba. Ni rahisi, salama na natumia kila wakati. Vifungu kama mshwari na kcb mpesa kwa mfano, mimi hutumia kama sehemu ya kuokoa, ambapo pesa yangu hukuwa kidogo na ninapata ufikiaji wa mkopo mdogo. Hii ni akiba yangu ya haraka kabisa. Kando na hayo, mimi pia naifadhi pesa katika akaunti ya akiba benkini kwa malengo ya kuhifadhi kwa muda mrefu na kwa kiwango kikubwa. Tofauti na ile kiwango kidogo ambacho na hifadhi kwa katika ya mpesa. Benki ninayo tumia ni kama vile Equity na Kcb ambayo inanipea amani ya kujua pesa yangu iko chini ya ulinzi wa serikali. Na inapata ribaa. Ninatumia accounti ya soko la mpe la pesa kwa ajili ya akiba ambayo si dharura lakini ninataka iwe tayari baada ya miezi michache. Kando na hayo pia nina hifadhi pesa katika saccos na mimi ni mshiriki wa sacco ya shirika langu inanipea riba mzuri kuliko benki nyingi na pia napata furusa ya kupata mkopo kwa masharti rahisi. Wakati na nahitaji kujenga nyumba au kufanya biashara. Hii ni msingi wangu wa akiba wa familia vile vile. Kando na hayo pia nimekua nikijaribu kidogo kujua mambo na pesa ya digitali ama kwa jina nyingine crypto. Kama mkenya mchanga gen z kwa mfano vile siwezi kuikataa nguvu ya bitcoin na sarafu nyingine digitali. Nimekua nikifanya uwekezaji mdogo kwenye mitandao kama Binance hasa wakati bei inashuka kwa lengo ya kufaidi baadae lakini naifadhi pesa hapa ambayo niko hatari kuipoteza kwa vile soko ya pesa za digitali ama crypto inahatari ya kutikisa, kutikisika sana. Ingine ambayo nasema pia niko katika chama nyingi na pia nahifadhi pesa huko kwa mambo tu ya kibinafsi. Hii ni njia ya jadi ambayo watu wamekua wakitumia kutunza pesa zao na mimi vile vile pia nilionelea kama mmoja wa marafiki zangu tushikane pamoja na kwa hayo tukishikana tunachangisha pesa kidogo kidogo ambayo inatusaidia kwa mambo yetu ya kindani kama marafiki.